Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Samsung kwa sababu inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake kama simu, televisheni na vifaa vya kaya. Samsung inaendelea kuleta ubunifu mpya teknolojia za kisasa na huduma nzuri kama wateja. Jambo linalofanya iwe chaguo lakuaminika kwa watumiaji wengi.

Ndiyo napiga kura ninaamini kupiga kura ni haki na wajibu wa kila raia kwa sababu kuna nipa fursa ya kushiriki katika maamuzi ya nayo athiri uongozi na mustaka bali wa nchi yangu kupiga kura ni tukio ambalo linasaidia sisi wananchi sana.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Inanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari za haraka na kujifunza mambo mapya. Yanayohusiana na maswala mbalimbali. Mitandao ya kijami inasaidia kuwa na ubunifu na pia inasaidia katika ujuwaji yanayoendelea kwenye jamii.

Unapendelea mfumo wa simu wa Samsung kwa sababu ni rahisi kutumia na una vipengele vingi vinavyo nirahisishia maisha ya kila siku. Simu za Samsung zina ubora mzuri wa battery, kamera, bora na hutua chaguo nyingi za matumizi kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Pia napenda jinsi mfumo wake unavyoruhusu kubinafsisha simu. Jambo linalo nifanya, najisikie huru na kuridhika ni napotumia simu yangu.

Ninapo kuwa na furaha nikiwa nyumbani, napenda kufanya shughuli zinazo, nipa utulivu na kunifanya nijisikie huru. Kwanza huanza kwa kupumzika kusikiliza mziki ninaupenda au kuangalia kipindi au filamu ninayoipenda. Hi hunisaidia kufurahia muda wangu na kuondoa msongo wa mawazo, ulio tokana na shughuli za inje.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani kujilaza kwa blanketi na kuywa kinywaji cha moto kama chai hau kahawa. Hii hunisaidia kuamka joto na kuwa na faraja mwilini. Pia ni mda mzuri wa kupumzika. Kusoma, kuangalia filamu au kupanga mambo binafsi bila kuingililiwa na baridi ya nje.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali hutumia mawasiliano ya kidigitali kama barua pepe, simu na programu za mkutano wa mtandaoni. Pia hutenga muda wa kupanga kazi, kugawa majukumu kwa kila mshiriki na kufuatilia maendeleo kwa kutumia reporti ama dashboards. Hii inasaidia kuhakikisha kila mtu anashirikiana vyema. Hakuna kazi inayosalia na malengo ya timu yanafikiwa kwa wakati.

Wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi kati ya saa tatu hadi saa tano katika muda huu nakuwa makini zaidi na akili yangu iko mbichi kwa kufikiria kwa uwazi na kufanya maamuzi sahihi. Pia ni muda mzuri wa kumalizia kazi muhimu kabla ya kupoteza nishati au kuingiliwa na shughuli za mchana.

Napendelea kusimamiwa kwa sababu huu nisaidia kufanya kazi kwa muwelekeo sahihi na kufuata malengo ya pamoja, kupata mwongozo na maelekezo kutoka kwa musimamizi hunipa nafasi ya kujifunza, kuboreshe ujuzi wangu na kutekeleza majukumu kwa ufanisi zaidi.

Somo la sayansi ninalopenda zaidi ni biolojia. Nililipenda kwa sababu linanifundisha kuhusu maisha mwili wa binadamu mimea na viumbe hai wengine. Biolojia hunipa uelewa wa jinsi viumbe hai vinavyoishi na kuingiliana na mazingira. Jambo linalo ongeza hamu yangu ya kujifunza na kutafakari sayansi katika maisha ya kila siku.

Napendelea kula nyumbani kwa sababu kunanipa faraja na utulivu. Nyumbani chakula hubebwa kwa upendo na mara mingi andaliwa kwa afya na ladha ninayopendelea. Pia ninapata nafasi ya kuwa pamoja na familia, kuzungumza na kufurahia chakula bila haraka. Jambo ninaloongeza hisia za furaha na utulivu.

Shughuli zangu za wikendi zinajumuisha kupumzika, kujiburudisha na kupanga mambo binafsi. Huu penda kutumia muda pamoja na familia na marafiki kuangalia filamu, kusoma vitabu au kuingia mtandaoni kwa burudani. Pia mara nyingine huanda ratiba ya wiki ijayo ikiwemo kazi au masomo ili kuanza wiki mpya kwa mpangilio mzuri na bila msongo wa mawazo.

Ndiyo nimeshawahi kufikiria kuanzisha biashara yangu binafsi, wazo hili linanivutia kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya maamuzi kujifunza ujasirimali na kuongeza kipato binafsi. Pia ni njia ya kutimiza ndoto za kibinafsi na kutoa fursa za kazi kwa wengine huku nikichangia maendeleo ya jamii kwa njia ya kiuchumi.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu ni kitafunwa chenye ladha nzuri, rahisi kushirikiana na marafiki, na hufaa wakati wa kuangalia filamu au kupumzika. Popcorn pia hufanya iwe rahisi kufurahia chakula kidogo bila kushiba sana, na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri za burudani na wakati wa starehe.

Wakati umeme unapokatika napenda kutumia muda huo kupumzika kusoma vitabu au kuzungumza na familia na marafiki. Pia ni muda mzuri wa kufanya shughuli zisizo tegemea umeme kama kupanga ratiba kufikiri au kufanya mazoezi madogo njia hii husaidia kutumia muda vizuri badala ya kuchanganyikiwa au kukosa shughuli za kufurahisha.